Mtu anayeanza kazi, ningemwambia ajipe time ya kujua mambo pole pole, asikimbilie kila kitu. Awe tayari kuuliza maswali na asijione kama failure kama hajui kitu fulani kwa sababu kila kitu ni kujifunza. Pia awe na discipline ya kazi na a-build relationship na watu vizuri kwa sababu networking ni muhimu.